Nam mwakati mwingine niliweza kujifunza gitaa kwenye mtandao ama mtandao wa YouTube nilikuwa na hamu sana kujua kupiga gitaa lakini sasa hivi imekua mda bela kujifunza kujifunza kupiga gitaa but nimekua nikijifunza mtandaoni ili nikaweza kupiga gitaa kwa umarufu pia.

Hii dunia ni kuunda marafiki mwingine baada ya mwingine. Nimeweza kupata marafiki au kupata marafiki wapya. Nawaleta katika kitengo changu, kisha tunafahamiana tunajuana kwa undani. Ili tukianza kwa marafiki, tushajuana kwa undani zaidi, ambapo tukaweza tukasaidiana.

Kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana ni hapo naposhinda au ninapopata kushinda kwenye kazi zangu ama kupata mafanikio ya hali ya juu kwenye kazi zangu za kibinafsi na kazi zangu kule kazini, hizo ndo vitu inanifanya nikafurahi sana.

Mimi wakati mwingi natumia muda mwingi mtandaoni kwa sababu kazi mingi zangu ni za kufanya pale mtandaoni. Angalia kule kama mchana natumia muda mwingi mpaka usiku natumia muda mwingi nikiangalia na kuingia mtandaoni kwa sababu kazi ambazo zinahusiana na mtandaoni kwa kiwango kikubwa.

Mimi nimekuwa mtu wa kukula mboga kwa muda mrefu lakini kuna mboga ambayo naipenda kwa kiwango kikubwa sana. Mboga hiyo inaitwa managu ni mboga ambayo ni ya kienyeji imekuwa tangu jadi ni mboga ambayo ni tamu mno ni tamu kweli kweli.

Naamu, unaeza sema maziwa mimi nimezaliwa naye kwa sababu ukiangalia penye natoka sisi ni watu wa kufuga ngombe nakunywa maziwa. Mimi napenda kunywa maziwa mala au maziwa maziwa pia. Haya maziwa yananifurahisha sana sana.

Chumbani changu siyo kikubwa na siyo kidogo vile. Inanitosheleza na kutoshea vitu zangu. Na kuta za chumbani mwangu nimepaka rangi nyeupe kwa sababu napenda usafi sana. Na napenda nyeupe kwa sababu ni safi sana. Kisha nina kitanda kikubwa ambadho linanitosha nikaweza kupumzika na kulala usiku hata mchana. Nikiangalia kule dirisha naweza angalia mandhari kule njje kama miti ambazo zimemea kule nje. Na ni chumbani mwangu inapendeza sana kwa kazi ki kubwa sana.

Mara mingi mimi ninapoenda kazini natumia njia ya usafiri ya barabarani ama tunaita public transport. Ile njia ya usafiri ambayo kila mtu anatumia kule barabarani inaitwa matatu. Napanda gari kisha nalipia nauli nikishuka hiyo ndio njia nayotumia kila siku.

Naam, nimekuwa nikitembea tembea kule mji mbalimbali na nimekuwa nikiangalia chakula mbalimbali. Kutoka inchi zingine ama kutoka kwa watu wengine wanaopika na mimi nimekuwa nikijaribu kula ama kuonja kutamani kujua ili chakula linaonja vipi ama limepikwa kivipi.

Mimi harufu ninayoipenda ni harufu ya nyama inayokahangwa. Harufu hiyo inaniletia ina manukato mzuri sana ambayo unaniwezesha nikafurahia sana huu harufu wa nyama unaokahangwa kwa mafuta kisha ukawekwa nyanya vitunguu vikawekwa vitu vinginevyo ili kuweza kukanukia vizuri.

Mimi kwangu kazini ni kitu muhimu sana katika maisha yangu na kitu ambacho kinanipa motisha kazini pale ni kuangalia ambapo nimetoka na kuangalia pale ninapoenda na kuangalia yale malengo ninayo inanipa motisha zaidi na kujikaza kufanya kazi kwa nguvu yangu yote.

Mimi katika muda wangu kule shuleni ama nikiwa mwanafunzi nilipenda somo la kihistoria kwa sababu ukiangalia mimi napenda historia sana kwa kiwango kikubwa. Basi nilikuwa nasoma nakuelewa na kuangalia somo la kihistoria katika jicho lingine ama katika kukadiri kwamba mimi naelewa historia zaidi.

Mimi huamka ama kurauka mapema kuenda kazini kwa sababu kazi yangu inahitaji kufika mapema ama kuwai mapema kazini kwa sababu ukiangalia ukiangalia ile ratiba ya kazi yetu ama ratiba ya kazi yangu inapaswa niwe nimeamka mapema nikawai kazini mapema.

Mimi nakumbuka walimu wengi kule shuleni walikonifunza lakini kuna mwalimu huyu mmoja nakumbuka alinipa motisha sana huyo walimu alikuwa mwalimu wa historia aliweza kunifundisha na kunipa motisha sana nikaelewa na kuyafurahia masomo yangu wakati nilikuwa shuleni.

Katika kazini na jaribu kushawishi yeyote yule, nikamweleza kuwamba kila mtu anadhamana lake na ana kazi yake kule kazini. Hivyo basi, yeyote yule anafaa kuwa na malengo. Hivyo basi nawapa moyo na kuweka uzito wao kufanya kazi kwa bidii.

Kwa watu wengi wanafikiria muda wa mwisho ni muda ambao umetimia, lakini kulingana na mimi, muda wa mwisho ndio muda wa maana aswa katika kila jambo lolote. Ukiangalia, unapofanya kazi yako, hakikisha kuwa, unapowadia pale mwisho, kazi yako uwe uimefanya vizuri.

Kuna malengo mengi ambayo watu wanaeza fanya kujitunza, lakini kulingana na mimi nayafanya mambo zaidi hili kuweza kujitunza. Ukiangalia katika sekta ya ukulima nimejitunza, katika sekta ya afya yangu nimeweza kujitunza. Ukiangalia katika sekta ya kifedha nimeweza kujitunza vilivyo pia.

Mimi napenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba kwa sababu kulingana na mimi rangi nyeupe inadhihirisha usafi uliomo katika chumbani mwa mtu. Haswa katika chumbani mwangu. Ndiposa mimi napenda rangi nyeupe kwa sababu inaimarika na unaweza ukafanya nyumba ukang'a kwa kiwango kikubwa.

Naam, mimi napenda kutembea msituni wakati ambao sina kazi ile kufanya ama wakati niko bure ama wakati wangu wa ziada. Napenda kutembea msituni ili nikaweza kujionea mandhari na miche, vilivyo mea na kuweza kupata hewa safi kule msituni kwa sababu miche ina hewa safi.

Mimi kama ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa mtandao kuweza kujua jinzi biyashara za mitandaoni zinazo fanywa na kuweza kupata elimu aswa katika mitandao kwa sababu enzi ambayo tupo sasa kila kitu inafanyika mtandaoni kwa sababu sasa hivi bila mtandao hakuna chochote unayofanya bila mtandaoni. Tunaelekea enzi ya mtandao ambao inataka elimu ya hali ya juu ya mtandaoni.

Naam, mimi napenda kazi ya ushirikiano na wengine kwa sababu wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Ivo basi, tukishikana tukiwa wengi, tukaweza tukafanikisha kazi au jambo fulani kwa wakati ufaao na jambo likaweza likafanyika kwa kiwango kikubwa na ratiba ilivyopaswa.

Laa mimi sipendi kucheza mchezo wa ubao kwa sababu tangia sijawai taka kucheza mchezo wa ubao lakini kuna michezo zingine ambazo mimi napenda kucheza lakini mchezo wa ubao kulingana na mimi sifurahii sijawai penda na sitawai penda kucheza mchezo wa ubao.

Kuna kampuni mingi za teknolojia ambayo naziamini lakini kulingana na kampuni zinavyoendalea kama sasa hivi. Kuna kampuni ya teknolojia ambayo inaitwa Samsung ambayo naoimini kwa kiwango kikubwa kwa sababu vitu vyao ama vitu ambavyo wanaziunda zina teknolojia ya juu na ukaweza kukaa kwa muda mrefu sana.

Mimi hufua nguo zangu mara moja kwa wiki, hiyo ni weekend jumamosi kwa sababu hiyo wakati sijahenda kazini ama siyuko kazini. Huo ndio wakati wangu wa kupumzika natumia kufua nguo zangu na kung'arisha nguo zangu ama viatu zangu kwa sababu huo wakati nina muda wa kufanya hiyo kazi.

Kitambo nikiwa chuo kikuu niliwahi kusafiri nikaenda kule spa ama nikaenda kule kufanya yoga ambapo watu hufanya yoga. Lakini si kufurahia sana mfumo wa yoga kwa sababu unachukua mda mwingi na mimi spendi kitu inachukua mda mwingi kufanya kitu akuna.

Naamu, mimi wakati mwingi napenda kula nje ya nyumbani kwa sababu nje ya nyumbani kuna mandari, kuna hewa, kuna hewa safi. Ivo basi nikienda kuketi chini pale nje na kuweza kukula ama kujiburudisha na chakula changu. Na furahia sana kwa kiwango kikubwa kwa sababu pale nimejipumzisha.

Naamu, mimi hupenda kutembelea ziwa au mto. Ivo basi mimi nimewahitembelea ziwa au mto. Nimewahi tembelea ziwa kule kwetu ambapo nilienda kutazama ziwa na kuweza kupiga mbizi kwa sababu mimi ni mtu anajua kupiga mbizi.

Katika kazini mtu unafaa uwe na busara. Aswa ukiwa meneja ama ukiwa mkubwa wa wafanyikazi wengine. Ivo basi mimi kosa au makosa nashugulikia kulingana na inapo wasilishwa. Naweza kukatatua na kuweza kujua tatizo au chanzo cha makosa ni lipi. Ivo basi nikaendelea nikapatiana suluhu kwenye tatizo hilo.

Laa mimi mambo ya kuchora ama mambo ya kupaka rangi siya pendelei kabisa. Kwa sababu kulingana na mimi naona huo na poteza mda ambao ningekua nimetumia kufanya kazi lingine. Kufanya vitu zingine ambavyo zikaweza zika niletea hela ama fedha za kutumia hapo mbeleni.

Mimi napenda sana mbwa kwa sababu mbwa hunilinda. Mbwa hulinda mandhari ama hulinda nyumbani kwangu. Ila hali paka huka nyumbani. Mimi sipendi kulala na wanyama kule chumbani. Ivo basi mbwa kwangu ni kama askari wangu.

Hmm, hali ya hewa leo ni hali mzuri kabisa. Kuna jua ambao auwaki sana na kuna baridi na kuna mawingu. Joto, sio joto kali sana lakini nimeweza nikajikinga chini ya mti na kwa sababu hali ni mzuri nimevaa shati na nikavaa siruwali. Na leo nilikua shambani kwa sababu hali ni nzuri na hali hii napenda sana kwa sababu hali hii naweza nikafanya lolote lile.

Mimi napendelea kitanda kizuri kwa sababu katika chumbani mwangu mimi napenda vitu zikawa vizuri zikaonekana vizuri kwa kiwango kikubwa na usafi kikawa maridadi kabisa. Hivo basi mimi napenda kitanda kizuri ukilinganisha na kitanda kigumu kwa sababu mimi napenda vitu vizuri.

Mimi ni mtu ambaye najali sana mazingira yetu. Hivo basi nafanya juu chini ama mimi ni moja wapo ya wale watu wanafanya kampeni za kupunguza matumizi ya plastiki. Hivo basi nikinunua kifaa chochote ambacho inakuja na plastiki naweza kurejesha plastiki pale ikaweza kutumika tena.

Haswa kuna uhasama kati ya watu wawili au watu watatu na zaidi wakati mwingine. Hivo basi mgogoro unapotokea mtu mmoja ama mimi, mimi huweza kujilaza chini na kuweza kukimya na kuweza kusikiza. Mgogoro hii umeletwa na nini? Na ni nini chanzo cha mgogoro huu? Hivo basi mimi naweza kusuluhisha mgogoro huo.

Mimi wakati wa mapumziko kazi ninaweza nikaketi chini, nikaendelea, nikatafuta vitu vya kufanya ama kuli mtandaoni natafuta mbinu zingine nikaweza kuimarisha kazi hili na kueza kuendesha kazi hii ipasavyo. Hivo basi, mimi wakati wa kupumzika naendelea kusoma.

Shughuli za wikendi kwangu inakuwanga ina ratiba, inakuwanga, nimeratiba, nikafanya jambo lipi. Ukiangalia katika jumamosi, mimi nimeratibia kufanya usafi wa nguo na usafi wanyumba. Kisha nikaweza kukunywa au kupika chai nikaweza kunywa. Na kama kawaida jumapili mimi huweza kupumzika bila kufanya jambo lolote napika na kula na kuweza kutazama filamu zangu ambazo nazipenda.

Katika kazini yangu, study muhimu sana ni kwamba unapopata nipo kazini napenda kujadili na kuangalia maswala zote za kazini. Ambazo zikaweza kuimarisha kazi kwa kiwango kikubwa na wakati unapofaa, ivo basi utusaidia kupata wateja wengi.

Nimi nimefuga wanyama wengi sana kama ng'ombe, kondoo na mbuzi. Lakini mnyama ambaye nampenda sana ni mnyama anayeitwa ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe unanipa maziwa ya kuweza kunywa au kupika nae chai. Mnyama huyu ana tabia ya kula nyasi ambayo hunisaidia kufyeka nyumbani. Kwa sababu siwezi chukua muda mwingine wa kufyeka tena nyumba natumia mnyama huyo kunifyekea.

Mimi marafiki wangu wote ama haswa marafiki ambao ninao wote tunapenda kufanya vitu kwa pamoja ama kujiburudisha kwa pamoja. Unapata tukiwa hatuna kitu la kufanya ama wakati wa ziada. Tunaenda kule madukani ama kuenda hizi vyumba za kujiburudisha na kueza kujiburudisha.

Kulingana na mimi, sipendi mvua ama sifurahii mvua lakini sina budi hila mvua inatoka kwa Mwenyezi Mumba alie juu. Ivo basi, mimi wakati wa mvua mimi nakua ni mejipanga ama nina ratiba wakati wa mvua. Naweza nikapanda miche zangu. Nikavalia vizuri ili baridi isiweze kunidhuru kwa kiwango kikubwa. Na wakati wa mvua, ikija mimi nakuanga nimetayarisha samba yangu, ili nikapanda vitu au vitu vingineve nazipenda.

Mimi wakati mwingi ninapoenda mkutano na jianda kuhudhuria mkutano vilivyo. Ivo basi na jadili ama napitia mada kuu ambayo itaenda kujadiliwa kule mkutano na kueza kujua na kukuja na maandalizi kabambe ambayo nitaweza kuyakabiliana pale mkutanoni.

Mimi husikiza maoni kutoka kwa wengine lakini nitakuwa nimedanganya nikisema natilia manani haya maoni lakini mimi nikipata haya maoni nayajadili peke yangu kimoyo moyo na kuyaangalia haya maoni kama kweli yatanisaidia ama yatasaidia mahali ambapo imetekelezwa kusaidia. Ivo basi naangalia haya maoni kwa undani sana.

Mimi nikifika kazini mara kitu ya kwanza ninapofika kazini naweza kuangalia ni wapi nilipoacha ama kikomo cha kazi hapo jana ilikuwa wapi. Ndio basi naweza kuiendeleza kazi bila kutatizika kwa loloto ile na kuweza kushugulikia wale waliobaki jana na kuweza kuendelea na kazi ya siku.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeupe kwa sababu rangi nyeupe inaleta iwe mzuri. Rangi nyeupe inamelemeta inang'aa kabisa. Rangi nyeupe inaashiria kulingana na mimi usafi wa hali ya juu. Hivo basi mimi napenda rangi nyeupe.

Katika kule kazini ni mzuri kuweza kushiriki na wafanyikazi wengine kuboresha michakato za kazi. Hivyo basi kila mtu ana malengo na michakato ya kazi ambayo anafaa kufanya na anapaswa kufanya na kuweza kuratibiwa pia kila mtu apewe malengo ya kuweza kupitisha michakato hayo.

Mimi wakati wowote ninapopata nafasi nafanya mazoezi ya mwili kwa mara mingi sana. Unapata kwa siku naweza fanya mazoezi kama mara tatu. Hivyo basi wikendi nafanya mazoezi. Zaidi hata ya mara tatu. Nikaweza, nikasaa, unafanya mara ngapi. Nafanya mara mingi mazoezi ya mwili sana.

Mimi ni mtu ambaye napenda sanaa ya uimbaji ama sanaa ya usanii kwa sababu nikisikia wale watu wanakipawa ya kuimba. Wanakipawa ya kuweka neno au somo katika uimbo zao ama nyimbo ambazo wanazo zihimba kupitia iyo somo.

Kuna mfanyibiashara ambaye naienzi na mfanyibiashara namjua na ni mfanyibiashara mashuhuru. Mfanyibiashara huyo anatoka marekani anaitwa 50th cent ama ukipenda Curtis Jackson huyo ni mwanabiashara alianza kutoka anga za chini kabisa hakukuwa na chochote kile. Lakini ameweza kufanikisha katika sekta ya filamu na sekta ya kinywaji na kuweza kufanikiwa kuwa mwanabiashara, mkubwa marekani, hata ulimwengu mzima anajulikana.

Filamu naipenda ni filamu ambayo iliweza kupeperushwa katika stesheni ama katika chaneli ya citizen ilikuwa inaitwa Maria. Kipindi hicho ili nipendeza sana na ikanikuza sana na ikaweza kunifundisha mambo mingi sana kulingana na mambo ya maisha. Maria ilikuwa kipindi ambayo inahusisha msichana mmoja aliyetoka katika familia maskini sana.

Mimi kwa mara mingi nazasisha vifaa vyangu mara tatu kwa siku kwa sababu mara tatu kwa siku ni wakati ambao unahitaji mimi ni kazasisha vifaa vyangu kwa sababu ni jukumu langu kuzasisha vifaa vyangu mara tatu kwa siku na ni katika ratiba yangu nimeiandika hivo.